Umewahi kujiuliza kwa nini furaha ya nyumbani ni kama chemchemi ya utulivu inayokupa nafasi ya kupumua na kujihisi salama? Ninapokuwa na furaha nyumbani, napenda kufanya mambo yanayoniletea amani na mshikamano wa ndani. Mara nyingi husikiliza muziki wa taratibu au wa kusisimua, kwa sababu unanijaza nguvu na kunifanya nihisi huru. Pia napenda kusoma vitabu au kuandika mawazo yangu kwa sababu hunisaidia kutafakari na kuungana na nafsi yangu ya ndani. Wakati mwingine furaha nyumbani uninihamasisha kufanya shughuli ndogo za kujitunza, kama kupika chakula kizuri, kutengeneza chai au kufanya mazoezi mepesi na familia au marafiki. Kwa sababu nyumbani ni mahali pa mshikamano na upendo.

Umewai kujiuliza kwanini tabia ya kuwahi au kuchelewa ni kama kioo kinachoonyesha nidhamu na heshima kwa mda wa maisha yetu. Mimi napendelea kuwa mtu wa kuwahi kwa sababu kuwahi uniletea utulivu na kunionyesha kwamba nimejipanga vizuri. Kuhai, kuna nipa nafasi ya kujianda zaidi kupunguza msongo wa mawazo na kuonyesha heshima kwa mda wa wengine. Hata hivyo, najua wakati mwingine kuchelewa hakuepukiki kutokana na changamoto zisizo tarajiwa, lakini ni najitaidi kila mara kuwakikisha mda wangu unakuwa na nidhamu. Kwa hivyo, kwangu kuwahi, siyo tu tabia ya mda. Bali ni daraja la uajibikaji, heshima na mafanikio ya kila siku.

Je, umewahikujiuliza kwanini kunywa maziwa ni kama kujaza mwili wako nguvu safi zinazokupaafya na utulivu wandani? Ndio, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni chanzo kizuri cha virutubisho kama "calcium" protini na vitamini ambazo husaidia kimairisha mifupa na meno. Kunywa maziwa kunaniletea pia hisia ya utulivu na nishati masaa ya asubuhi kabla ya kuanza shughuli za siku ama jioni kabla ya kulala. Wakati mwingine napenda kunywa maziwa moto kwa ajili ya kupunguza uchovu na kuniletea usingizi mzuri. Pia maziwa ni sehemu ya utamanduni na lishe ya familia nyingi, hivyo unikumbusha mshikamano na malezi ya nyumbani.

Umewahi kujiuliza kwanini mziki tunao sikiliza mara nyingi huwa kama sauti ya ndani inayo tufafanua na kutupa nguvu ya kiroho na kihisia. Mara nyingi napendelea kusikiliza mziki wataratibu na wakutuliza kama vile instrumento kwa sababu uniletea amani na kunisaidia kutafakari kwa kina. Mziki huu unifanya nijihisi nikiwa huru na kunganishwa na nafsi yangu ya ndani. Pia napenda mziki wainjili na wakiroho kwa sababu unijaza matumaini na kunipa nguvu mpya za kiimani na kiroho. Wakati mwingine napenda kusikiza mziki wa kizazi kipya, asa ninapo itaji nishati na furaha ya kijamii. Kwa hivyo, mziki na husikiliza mara nyingi ni mchanga nyiko wa utulivu, imani na nishati, daraja la kunijenga kiakili, kihisia na kiroho.

Umewahi kujiuliza kwanini kiongozi mzuri ni kama taa inayowaongoza wengine gizani akiwapa mwelekeo na matumaini ya kesho bora. Kiongozi mzuri anahitaji kuwa na maono ya wazi ili aweze kuelekeza watu wake kuelekea malengo makubwa. Pia lazima awe na uandilifu na uaminifu kwa sababu bila imani kutoka kwa wafuwasi wake, uongozi wake upoteza nguvu. Uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi na kusilikiza kwa makini ni sifa muhimu kwani hujenga mshikamano na kuondoa migongano. Aidha, kiongozi bora uonyesha huruma na uwelewa, akijali ustawi wa watu anawaongoza zaidi ya hayo, anauwezo wakufanya maumuzi sahihi kwa udhabiti hata katika hali ngumu.

Umewahi kujiuliza kwanini chakula cha jion nikama daraja la mpito kati ya uchovu wa siku na utulivu wa usiku. Mara nyingi napenda kula chakula chepesi na chenye afya jioni kwa sababu hunisaidia kupumzika bila mzigo mkubwa tumboni. Napendelea mlo wenye mboga za majani, supu nyepesi au samaki wa kuchemsha. Kwa kuwa ni rahisi kumeng'e nywa na huniletea usingizi wa utulivu. Wakati mwingine, napenda pia kula matunda au saladi ili kuongeza virutubisho na kunifanya nihisi nikiwa na nguvu hata kabla ya kulala. Chakula chajioni kwangu sio tu kitendo chakushiba bali ninafasi ya kujipa utulivu, kujitunza na kujianda kwa kesho yenye matumaini.

Umewai kujiuliza kwanini kustarehe ni kama zawadi ndogo ya nafsi inayokupa nafasi ya kupumuwa na kuji furahisha baada ya safari ndefu ya siku. Wakati ninapotaka kustarehe, napenda kufanya mambo yanayoniletea amani na furaha ya ndani. Mara nyingi husikiliza muziki wataratibu au wakiroho kwa sababu unanituliza na kunifanya nihisi huru. Wakati mwingine napenda kutembeya kwa utulivu au kukaa kimya nikitafakari ili akili yangu ipate nafasi ya kupumzika. Pia napata starehe kwa kusoma vitabu au kuandika mawazo yangu kwa sababu hunisaidiya kuungana na nafsi yangu ya ndani na kuongeza hekima. Na nyakati nyingine, kustarehe kwangu ni rahisi kama kufurahia kikombe cha chai au chakula chepesi, ni kihisi, nikiwa salama na huru. Kwa hivyo, kustarehe kwangu siyo tu kupumzika, bali ni daraja la kujifurahisha, kujitunza na kujiandaa kwa kesho yenye matumaini.

Umewai kujiuliza kwa nini mahali tunapopendelea kuwa ni kama kioo kinachoonyesha hali ya roho na mahitaji ya moyo wetu. Mimi napenda kuwa mahali pa utulivu na amani. Kwa sababu kimya hunipa nafasi ya kutafakali na kuungana na nafsi yangu ya ndani. Mahali pa utulivu hunisaidia kuandika, kusoma na kujenga ubunifu bila vikwazo. Hata hivyo, napenda pia kuwa katika mazingira yenye uhai na mshikamano wa kijamii kwa vile sherehe au mikutano ya marafiki kwa sababu huniletea furaha na hisia ya kuwa sehemu ya jamii. Kwa hivyo, mahali ninapopendelea kuwa ni mchanganyiko wa kimya, kinachojenga, hekima na kelele, zenye furaha, zinazojenga, mshikamano. Daraja la kusawazisha utulivu hadani na nishati ya kijamii hunifanya nijisikie kamili na huru.

Umewai kujiuliza kwanini chakula kitamu ni kama zawadi ndogo ya maisha inayotufundisha kufurahiya ladha na kushukuru kwa baraka tulizo nazo. Ndiyo, napenda kula chakula kitamu kwa sababu uniletea furaha na unikumbusha mshikamano wakijamii. Chakula kitamu mara nyingi uambatana na kumbukumbu nzuri kama vile kushirikiana na familia marafiki au kusherekea hafla maalum. Ladha yake unisisimua na kunifanya nihisi nikiwa huru na mwenye shukurani. Hata hivyo, napenda kula kwa kiasi kwasababu chakula kitamu siyo tu burudani ya ulimi, mbali pia ni nafasi ya kujitunza kiafya.

Umewahi kujiuliza kwanini kuendesha baiskeli ni kama safari ndogo ya uhuru inayokupa nafasi ya kuungana na mwili, mazingira na roho yako kwa wakati mmoja? Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu huniletea furaha na uhuru wa kipekee. Kila mizunguko ya magurudumu hunifanya nihisi nikiwa huru, nikivuta hewa safi na kufurahia mandhari ya nje. Pia ni njia bora ya mazoezi ya mwili kwa kuwa huimarisha misuli, moyo na kuongeza nguvu bila msongo mkubwa. Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli huniletea utulivu wa kiakili kwa sababu ni muda wa kutafakari na kuondoa mawazo mazito.

Umewai kujiuliza kwanini hesabu ni kama lugha ya siri ya ulimwengu inayotufundisha kuelewa mpangilio na uzuri uliofichwa katika maisha ya kila siku? Ndio. Napenda hesabu kwa sababu hunifundisha nidhamu ya fikla na mantiki ya kina. Kila tatizo la kihesabu nikama fumbo linalo hamasisha kutumia ubunifu na uvumilivu ili kulipata suluhisho. Hesabu unisaidia pia katika maisha ya kila siku kutoka kupanga bajeti, kupima mda, hadi kuelewa teknolojia ninayotumia. Zaidi ya hayo, hesabu unijenga kia kili kwa kunifundisha saburi na uthabiti, kwani kila kosa ni daraja ya kuelekea uelewe sahihi. Kwa hivyo, kupenda hesabu kwangu siyo tu kupenda namba. Bali ni kupenda hekima na mpangilio wa maisha, kunifanya nijisikie nikiwa na mguvu na uwazi wa mawazo.

Umewai kujuliza kwanini latha ya nyama tunayopenda zaidi ni kama alama ya utambulisho wa latha na furaha ya maisha yetu. Mimi napenda zaidi nyama ya kuku kwa sababu ni nyepesi, raisi kumengenywa na inaweza kupikwa kwa njia mingi tofauti kuchoma, kuchemsha au kukaanga. Kuku uniletea latha tamu na kunikumbusha mshikamano wa kijamii kwa ni mala nyingi huliwa pamoja na familia au marafiki katika hafla za furaha. Pia ni chanzo kizuri cha proteini kina chosaidia kujenga mwili na kunipa nguvu ya kila siku. Kupenda nyama ya kuku kwangusio tu swala la latha bali ni daraja la afya, mshikamano na kumbukumbu tamu zinazojenga maisha yenye maana.

Umewahi kujuliza kwanini kwenda pwani ni kama safari ya nafsi, inayokupa nafasi ya kuungana na utulivu wa bahari na uzuri wa maumbile? Ndio. Napenda kwenda pwani kwa sababu huniletea amani na furaha ya kipekee. Mawimbi ya bahari na upepo wa pwani hunifanya nihisi nikiwa huru baada ya shughuli za kila siku. Kutembea kwenye mchanga laini au kukaa nikitazama machweo ya jua ni kama tiba ya kiroho, inayofuta mawazo mazito na kunijaza matumaini mapya. Pia pwani ni mahali pa mshikamano, ambabo familia na marafiki hukutana kushirikiana furaha na kumbukumbu tamu.

Umewahi kujiuliza kwa nini michezo tunayopenda kucheza ni kama daraja la furaha na afya linalotuunganisha na mwili akili na jamii. Mimi napenda zaidi kucheza mpira wa miguu kwa sababu huniletea mshikamano wa kijamii na furaha ya pamoja. Kila dakika ya mchezo ni nafasi ya kushirikiana, kushirikisha nguvu na kujifunza nidhamu ya timu. Pia mpira wa miguu ni njia bora ya mazoezi ya mwili kwani kwani huimarisha afya ya moyo, misuli na kunipa nguvu mpya. Zaidi ya hayo, mchezo huu hunifundisha ushirikiano na uvumilivu kwa sababu kila ushindi hutegemea juhudi za pamoja na kila kushindwa ni somo la kujenga.

Kumewai kujiuliza kwanini muda wa kulala ni kama chaji ya roho na mwili inayotupa nguvu mpya kwa safari ya kesho kwa kawaida. Mtu mzima huitaji kulala kati ya masaa saba hadi nane. Kila usiku ili mwili na akili zipate nafasi ya kupumzika na kujipaisha. Kulala kwa muda huu husaidia kuboresha kumbu kumbu, kuimarisha kinga ya mwili. Na kupunguza msongo wa mawazo. Wengine hujiona wakiwa na nguvu hata baada ya masaa sita. Hilali wengine huhitaji zaidi ya masaa nane ili kujisikia vizuri. Muhimu zaidi ni kwa kuhakikisha usingizi wako ni wakina na wenye utulivu. Sababu ubora wa usingizi ni mara nyingi ni muhimu kuliko idadi ya masaa pekee.

Umewai kujiuliza kwanini kuchora na kupaka rangi ni kama lugha ya moyo. Inao tupa nafasi ya kueleza hisia na mawazo bila maneno? Ndiyo. Napenda sana kuchora na kupaka rangi. Kwa sababu ni njia ya ubunifu na utulivu. Kuchora hunipa nafasi ya kuunda picha kutoka kwenye mawazo yangu. Na kupaka rangi unaleta uhai na hisia kwenye kazi hiyo. Ni mchakato unaofundisha saburi na umakini kwani kila mstari na kila rangi hubeba maana yake. Pia huniletea furaha na utulivu wa kiroho kwa sababu ni muda wakuungana na nafsi yangu ya ndani na kuachilia mawazo mazito. Kwa hivyo, kuchora na kupaka rangi kwangu siyo tu burudani. Bali ni daraja la ubunifu, tulivu na hekima ya maisha.

Umewahi kujiuliza kwa nini video imekuwa daraja la mawasiliano ikileta hisia na uhalisia zaidi kuliko maandishi pekee. Mimi sina uwezo kwa kutengeneza video kwa mawasiliano, lakini ninaweza kusaidia kwa njia nyingine zinazohusiana na video kwa mfano. Naweza kuandikia maelezo ya kina au script ambayo unaweza kutumia kutengeneza video yako mwenyewe. Pia naweza kukuelezea kuhusu mbinu bora za kuwasiliana kwa video. Kama vile kutumia mwanga sahihi, sauti iliyawazi na mpangilio unaovutia video ni muhimu kwa sababu huleta ukweli wa hisia na mshikamano wa kijamii, ikifanya mawasiliano yaonekane ya karibu na ya kibinadamu zaidi.

Umewai kujiuliza kwanini kusubiri barua pepe ni kama kusubiri ujumbe kutoka ulimwengu wa kazi na maisha binafsi. Unaweza kubadilisha muelekeo wa siku yako kwa kawaida. Watu wengi wangalia barua pepe mara kazaa kwa siku kulingana na majukumu yao. Wengine huipitia asubui mara tu baada ya kuamka ilikuona talifa mpya. Kisha tena mchana kwa ajili ya kazi na jioni kabla ya kumaliza siku. Hii naweza kuwa kati ya mara tatu hadi tano kwa siku kwa mtu wa kawaida. Lakini kwa wale walio na majukumu ya kikazi ya nauhitaji mawasiliano ya haraka, uenda wakaangalia mara kwa mara zaidi na ata kila saa. Muhimu zaidi ni kuakikisha barua pepe hazigeuki kuwa chanzo cha msongo wa mawazo, bali zinabaki kuwa chombo cha urahisi na mshikamano wa mawasiliano.

Jee, umewai kujiuliza kwanini kushughulikia mda kazini ni kama kusawazisha mizani ya maisha kati ya majukumu, malengo na pumziko? Mimi hushughulikia mda kazini kwa njia ya mpangilio na nidhamu. Kwanza, napenda kuanza siku kwa kuandika orodha ya majukumu muhimu nikiyapanga kulingana na vipaumbele. Hii unisaidia kuepuka msongamano wa mawazo na kuhakikisha kazi ngumu zinafanywa mapema wakati akil bado iko safi. Pia hutumia vipindi vya mda vilivyo pangwa. Ambapo nazingatia kazi moja kwa mda fulani bila kuvurugwa. Kisha nachukua mapumziko mafupi mafupi ili kujipaisha. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuepuka kuhairisha kazi ndogo ndogo kwa sababu mara nyingi ndizo hujikusanya na kugeuka mzito, mzigo mkubwa. Kwa hivyo, kushughulikia mda kazini kwangu ni daraja la ufanisi, utulivu wa akili na mafanikio ya kila siku.